Wazo nzuri kwa siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kuandaa mpango wa siku. Kwanza napenda kuandika kazi zote muhimu ni nazotaka kufanya leo. Kisha naweka kipaumbele naanza na kazi ya dharura au yenye matokeo makubwa. Kisha najumuisha muda wa kupumzika na wa kujiburudisha kama kusoma kutembea au kusikiliza muziki.